Meneja ni mtu anayesimamia na kuratibu shughuli, wafanyikazi, raslimali na malengo katika idara au shirika zima. Aki hakikisha mafanikio ya kimikakati na utenda kazi kwa ujumla, kupitia uongozi, uungwaji wa majukumu na usuluhisho wa matatizo kulingana na vile ninavyojua.

Inamaanisha kikundi cha magari au mabehewa yaliyo guzanishwa yanayo safiri kwa pamoja kwenye rally, yakivutwa na injini kwa ajili ya kusafirisha abiria au mzigo.

Nikipindi cha siku kinachofuata mchana, kwanzia karibu na saa kumi jioni, hadi kuingia giza la usiku. Muda wa machweo ambapo shuguli huisha na watu hujiandaa kwa ajili ya siku na kupumzika. Na pia ni wakati muhimu wa sala katika maombi ya kislamu.

Kiswahili inamaanisha siku nzuri, ice au siku yenye furaha, ikitumika kama salamu ya kuagana, au kama salamu ya kuanzia siku, ikitakia mtu siku nzuri yenye amani na mafanikio, au wakati mwingine kama tabia ya kupongeza asubuhi nzuri. Kwa kifupi, unaposema siku njema, unatamkia mtu siku nzuri. Yenye matukio mazuri na salama. Sawa na matumizi ya kimombo ya good day.

Wakati mwingine inamaanisha wakati fulani, mara nyingine na kwa kiingereza inamaanisha sometimes. Ikimaanisha jambo, linatokea mara kwa mara, lakini si kila wakati. Ikionyesha mara kwa mara au kwa kipindi. Kwa ufupi, inatumika kuelezea vitendo au matukio yanayotokea mara kwa mara, siyo kila wakati.

Mbaya ni neno lenye maana pana linayoeleza hali yoyote hasi au isiofaa. Ikiitumika kueleza kitu au mtu asiye na ubora mwenye tabia mbaya au hasi kwa ujumla.

Inamaanisha mboga za majani, mzizi au sehemu zingine za mimea zinazopikwa au kuliwa. Lakini pia inaeza kumaanisha mchuzi wa nyama, samaki, kuku au hata aina ya chakula kulingana na muktadha uliopo. Kwa mfano mboga ya majani ni mboga na mboga ya kuku ni mchuzi wa kuku. Kama ilivyo katika chakula cha mchana kimeandaliwa na mboga. Kwa kifupi mboga ni neno panali lenye maana ya mboga za mimea au mchuzi. Sahani ya aina flani.

Inatumika kueleza kuwa hujaelewa kitu, huwezi kuelewa au hujaelewa maana ya jambo fulani. Ni kitenzi kinachoeleza ukosefu wa ufahamu wa habari, maelezo au hali fulani. Kwa mfano, samahani, sielewi unachosema kaka.

Uhasibu ni mchakato wa kurekodi kuainisha na kuchambua shughuli za kifedha za shirika au biashara. Na kutayarisha taarifa muhimu za kifedha ili kusaidia kufanya maamuzi. Ni sanaa ya kuweka kumbukumbu za pesa, kutafsiri matokeo na kusimamia bajeti na matumizi. Kama vile mishahara, mauzo na gharama zinginezo.

Hii ni sehemu ya mwili inayotumiwa kwa kutembea, pia inaweza maanisha poa kwa wanyama na kwa ujumla ni sehemu ya chini ya kiungo au kitu kama mguu wa meza. Kwa binadamu inamaanisha mguu au fundo la mguu.

Inamaanisha kiungo cha uzazi cha ndege, reptilia, amphibia au wadudu kinachotaga. Ambamo kiumbe mchanga hukua na pia inaweza kutumika katika msemo kama yai la kuku. Inaeza pia kurejelea shirika la kimataifa la yai. Kwa ufupi ni yai inamaanisha kwa kimombo egg.

Mkara inamanisha kitamba chenye rangi nyingi au African works print ambacho pia huitwa kitenge au kanga katika Afrika mashariki kikiwa na asili ya kutaja Acra Ghana.

Inamaanisha mnyama au kwa maana pana ya mwili wa viumbe hai hasa ikitumika kama mnyama. Inatumika sana kama chakula kitoweo, kama nyama choma au nyama fry.

Linamaanisha kuchelewa, kukawia au kuchukua muda mrefu kufika au kufanya jambo. Likionyesha ucheleweshaji kupoteza muda au kutofika kwa wakati. Na mara nyingi huonyesha ishara ya uzembe au kukosa nidhamu ya muda. Kimsingi linahusiana na kitenzi kuchelewa na kuchelewesha.

Inamaanisha mtu anapohitaji au anatamani kitu fulani, na huonyesha uhitaji wa moja kwa moja. Kama vile, ninahitaji msaada. Kwa kifupi, ni neno linaloonyesha uhitaji au tamaa ya kitu, huduma au habari.

Ni sehemu ya biashara inayofanana na cafe au mgahawa mdogo ambapo wateja huenda kununua na kunywa vinywaji kama vile kahawa, chai na espresso. Mara nyingi pamoja na vitafunwa kama keki na mandazi. Inarejelea mahali pa kupumzika na kupata vinywaji na chakula cha haraka. Na inatokana na neno la kahawa.

Inamaanisha nambari mbili. Ikionyesha wingi wa vitu viwili na huambatana na ngeli mbali mbali za nomino kama vile wanafunzi wawili au viti viwili kulingana na mfumo wa nomino za kiswahili na inamanisha namba inayofuata namba moja na kutangulia tatu.

Andika ni kitenzi cha kuamuru au kueleza mtu kufanya shughuli ya kueka alama kama vile herufi, nambari na kadhalika kwenye karatasi au sehemu nyingine au kwa ujumla ni tendo la kuunda mandishi. Kwa mfano, andika majibu yako kwenye hiyo karatasi.

Tano inamanisha number five, ikimanisha kiasi cha vitu vitano, nafasi ya tano au saa tano asubuhi au jioni, na pia inaweza kutumika kumaanisha kama vile darasa la tano.

Tafadhali kwa kimombo inamanisha please. Ni neno la adabu linalotumika kuomba kitu au kuomba mtu afanye jambo kwa upole. Kama vile, tafadhali nisaidie na kijiko au tafadhali mtibu mgonjwa wangu.

Changamoto ni kitu kinachokupa challenge na kukabiliana nacho na kukua badala ya kukata tama. Yani hali tatizo au kitu kinachohitaji juhudi kubwa, ujuzi au nguvu ili kukishinda, kukiendeleza au kukikabili na mara nyingi huleta fusa ya kukua na kujifunza. Inafanana na shida, vikwazo au magumu. Lakini inathana ya kutoa wito wa kujitahidi na kuonyesha uwezo.

Baba inamaanisha mzazi wa kiume au mtu aliyemzaa mtoto na pia inaweza kutumika kama heshima kwa mzee au kiongozi. Ikimaanisha baba na pia kwa kiingereza inamaanisha dad. Lakini pia inaweza kumaanisha mungu au chanzo cha kitu. Ni neno lenye maana ya mzazi wa kiume, heshima na pia chanzo.

Kwa kimombo inamaanisha airport, yani eneo kubwa la ardhi au maji, lililo jengwa maalumu kwa ajili ya kuruka, kutua na kuhudumia ndege. Likijumuisha barabara za kurukia majengo yenye vibanda vya ndege, minara ya kudhibiti ndege na huduma nyingine muhimu za usafiri wa anga.

Ofisi ina maana ya chumba, jengo au eneo maalum ambapo shughuli za utawala, biashara au kazi za kitaalam hufanyika. Likiwa mahali pa wafanyakazi kufanya kazi zao kama vile kuandika, kupanga au kutoa huduma. Inarejelea pia nafasi ya kazi ndani ya shirika na majukumu yanayohusiana nafasi. Kwa mfano, ofisi ya serikali, ofisi ya daktari, ofisi ya kampuni au ofisi ya mkurugenzi.

Bibi kwa kijumla ni neno lilenye matumizi mengi na ni kulingana na unavyo itumia jina hiyo. Linaweza kumaanisha nyanya, mke au mwanamke wa heshima.

Inamaanisha mahali pa kuhifadhi faili kama vile folder ya karatasi ya kuhifadhia makaratasi au kwa kompyuta. Nisehemu ya kuweka faili na programu na inaweza kuwa tupu tupu au kujaa. Inafanya kazi kama kabati la faili, inahusu saraka au directory ambayo huhifadhi faili moja au zaidi au folder nyinginezo. Inaeza pia kutafsiri kama kifaa cha kuhifadhi faili na kwa kilugha ya kawaida faili.

Maana yake inategemea na muktatha, lakini mara nyingi huwa ni kitenzi cha kuamuru kuongea.

Hospitali inamaanisha tasisi au jengo linalotoa huduma za matibabu na afya kwa wagonjwa. Likiwa na wataalam ambao ni madaktari manesi na vifaa maalum vya kutibu wagonjwa na kuwapa huduma kwa ujumla. Na inaweza kuwa ya serikali, binafsi au ya kidini. Ikitoa huduma za dharula, upasuaji na utenda kazi wa muda mrefu. Kwa kifupi pia ni hospitalini ni sehemu ya kutibu wagonjwa na kuwapa huduma za afya kama nilivyoeleza.

Babu inamanisha baba wa baba yako au mama yako au kwa ujumla mzee mwenye hekima. Wakati mwingine hutumiwa kujuliana, utambulisho, wa kirafiki au kama salamu kwa mtu mzee au mwenye hekima kwa kiswahili cha mtaani.

Wali kwa kiswahili lina maana mbili. Kwanza, ni chakula kinacho tokana na mchele au nafaka nyingine zilizo pikwa na pilipili dinasali ya kiarabu likimaanisha mlinzi, rafiki au mtakatifu. Hata katika muktatha wa kiislamu kama mtu aliye karibu na Mungu. Maana ya chakula ndiyo inayo tumika zaidi katika mazungumzo ya kila siku kama vile niliula wali wangu na samaki. Kwa hivyo, muktatha unahusika sana ikiwa unazungumza kuhusu chakula. Maana ni mchele uliopikwa. Ikiwa unazungumza kuhusu dini au utamaduni wa kislamu maana ni mtu mtakatifu au mlezi.

Nenosiri au nywila inamaana ya kimombo password, yani neno nambari au mchanganyiko wa herufu na alama unayotumia kudhibitisha utambulisho wako na kupata ufikiaji wa akaunti yako au programu yako. Au mfumo fulani mtandaoni kama vile barua pepe, banki, tiktok na mitandao mingineo ya kijamii.

Ni tendo au mchakato wa kupata bidhaa au huduma kwa kulipa fedha au zamani nyingine. Ni kama kuenda dukani au sokoni kuchuka vitu unavyohitaji kwa kulipia na inaweza kuwa shughuli ya kila siku au sehemu ya uchumi mkubwa. Yaani maana yake msingi ni kupata kitu kwa fedha.

Inarejelea muda mfupi uliopita au wakati ujao. Kama vile, siya muda mrefu uliopita au karibuni hivi. Inatumika kuonyesha tukiwo li metokea au li tatokea katika siku za karibuni. Mfano, hivi karibuni nilimuona.

Ina maana njia iliyopangwa mkakati au maelezo ya jinsi ya kufanya kitu au kufikia lengo. Kama vile mpango wa biashara, mpango wa nyumba, yaani michoro, au mpango wa maisha, inahusu kufikiria kwa kina na kuandika hatua zinazo hitajika. Kimsingi, mpango ni wazo au hatua zilizopangwa kwa ajili ya jambo flani. Iwe ni kubwa au dogo. Kama vile kupanga safari, kujenga nyumba au kuongoza kampuni.

Kichwa kina maana kuu ya sehemu ya juu ya mwili wa binadamu au mnyama. Lakini pia hutumika kwa maana ya jina la kazi kwa kimombo title or head. Mwanzo ikimaanisha kwa kimombo beginning. Heshima kwa kimombo ikimanisha title kama mheshimiwa au daktari. Kwa kifupi, kichwa ni neno lenye maana pana. Kulingana na muktadha liki maanisha sehemu ya juu, jina la kazi au cheo cha heshima.

Soksi ni vazi la kitamba linalo valiwa miguuni ndani ya viatu ili kutoa joto kulinda mguu kuthibiti unyevu na kuzuia msuguano na viatu na ngozi. Na inaeza kuwa fupi, ndefu au yenye rangi tofauti kulingana na mapendeleo yako.

Pakia ina maana ya kuingiza au kueka vitu ndani ya kitu kingine kwa mpangilio kama vile kupakia mzigo kwenye mkoba au kwenye gari au kupakia nguo kwenye bagi ama kikapu. Na kwa lugha ya teknolojia, pakia huenda ikamanisha kuhamisha data kutoka kompyuta yako kwenda kwenye mtandao au seva. Maana ya pakia integemea sana muktatha unaotumia neno hilo.

Inamaanisha jitihadi maalum ya muda mfupi au mrefu iliopangwa kwa uangalifu ili kufikia lengo fulani. Kama kuunda, bidhaa, kutoa huduma au kukamilisha kazi zenye hatua mahususi. Na mara nyingi huhusisha timu ya watu. Ni kazi yenye mawazo na mwisho maalum. Inahitaji mpangaji na usimamizi.

Inamaanisha elimu, mafunzo, kozi au mchakato wa kufundisha na kujifunza. Ikirejelea, shughuli za kutoa au kupokea ujuzi. Maarifa na stadi kama vile mafunzo ya ufundi, mafunzo ya lugha au mafunzo kwa ajili ya kazi. Kwa ufupi, mafunzo ni kitendo cha kutoa elimu au stadi au elimu yenyewe inayopatikana kupitia kitendo hicho.

Inamaana ya muafaka upatano au makubaliano ya pamoja kati ya watu wawili au zaidi. Ambapo wanapatana kwa hisia maoni au mipango na inaweza kuwa ya kisheria au isio ya kisheria ikionyesha umoja wania au rita. Kwa mfano, sirikari na wandishi wahabari walifikia makubaliano kuhusu sheria mpia ya madaktari.

Inamanisha shukrani au asante sana kwa msaada, wema au chochote cha kufuraisha. Ni neno la heshima la kueleza kuthamini au shukrani. Unaweza kusema asanti kwa mtu moja au asanti kwa watu wengi.

Karibu inamaanisha karibu na hutumika kuwakaribisha watu au kualika waingie au washiriki. Lakini pia inaweza kumaanisha karibu au takriban wakati inatumika kama kielezi kuelezea kwa kitu kiko karibu kutokea au kukamilika.

Kompyuta ni mashine ya kisasa ya kitekni elektroniki inayosaidia kazi mbalimbali, za habari na kwa kiswahili tunaita tarakilishi au ngamizi. Ingawa neno la kingereza kompyuta pia inatumika sana. Kompyuta inamanisha kifaa cha kiteknolojia, kinachopokea data, kukichakata kwa kutumia maagizo na kutokea matokeo au habari. Na pia kuhifadhi taarifa na mara nyingi kutafsiriwa kama tarakilishi au ngamizi. Ingawa kompyuta imekubalika sana kimaisha.

Mawasiliano inamaana ya upashanaji habari, njia ya kuunganisha watu na jamii au mchakato wa kutuma na kupokea ujumbe kwa kutumia lugha, maneno au ishara au maandishi, ili kufikia uwelewano au kufanya jambo fulani. Chombo muhimu cha kujenga mahusiano kutatua migogoro na kuenzi utamaduni. Kwa kifupi mawasiliano ni kitendo cha kubadilishana ujumbe kati ya watu au makundi na pia inaweza kufanyika kwa njia mbalimbali iwe ya moja kwa moja au kipitia teknolojia.

Inamaanisha hali ya kuwa na baridi kiasi, si baridi sana wala joto, kama vile hali ya hewa ya paki kwa kingeleza, inaonyesha kiwango cha baridi cha wastani au cha chini. Maana moja kwa moja inamaanisha baridi kiunganisha na kidogo inakupa baridi kiasi au baridi wastani.

Baiskeli inamaanisha baiskeli ndogo hasa aina ya baiskeli zenye magurudumu madogo. Mara nyingi huitwa bike kwa kiingereza ambazo ni baiskeli za watu wazima lakini ina muundo wa magurudumu madogo. Kwa urahisi wa kubeba na kuhifadhi na pia inaweza kumaanisha baiskeli za watoto.

Nyeusi inamanisha kwa jina ya kimombo rangi ya black. Kama vile simu nyeusi, nywele nyeusi au mavazi meusi na mara nyingi huashiria giza, usiku au huzuni. Ingawa pia inaweza kuashilia heshima katika tamaduni zingine.

Inamaanisha jina la mwezi wa kumi na mbili katika kalenda ya Gregory likitokana na neno la kilatini decem. Na ndio mwezi wa mwisho unaojulikana kwa Christmas na mwaka mpya. Mwezi wenyewe uko na siku thelathini na moja. Sifa zake ni unahitimisha mwaka mara nyingi kuambatana na siku kuu ya mwisho wa mwaka kama Christmas na ni mwezi wenye siku thelathini na moja.

Ni kinywaji kinacho tengenezwa kwa kuchemsha maji ya majani katika maji, lakini pia hutumika kwa maana ya rushwa au pesa inayopewa mtu ili afanye jambo lisilo la haki. Hata katika mazingira ya Afrika, masharini sanasana Kenya na Tanzania.

Mwezi wa februari ni mwezi wa pili katika kalenda ya Gregoria. Jina lake limetokana na neno kilatini februa. Maana yake ni kusafisha.

Zuri inamaanisha good, beautiful, nice ama fine kwa kimombo. Ikitumika kuelezea ubora zuri au hali nzuri ya jambo au mtu. Kama katika habari nzuri, habari njema au kiatu kizuri, kiatu kizuri cha kupendeza.